Ninapenda kula nje ya nyumbani katika maeneo tulivu na safi. Hasa, mikahawa ambayo ina mazingira mazuri na huduma ya kirafiki. Napendelea sehemu ambazo chakula kinapikwa kwa usafi na kinahudumiwa kwa haraka ili, nijisikie nimeridhika bila kusubiria muda mrefu. Pia napenda mikahawa midogo na kienyeji yenye ladha halisi ya chakula ya cha nyumbani. Kwa sababu, inanifanya nijisikie huru na karibu na watu. Kwa jumla napenda kula sehemu ambazo zinanipa mchanganyiko wa utulivu, huduma nzuri na chakula chenye ladha bora.

Ninapenda kununua vitu katika maeneo yalio karibu na ninapohishi, hasa maduka makubwa au masoko ya wazi, ambao ya nabitha nyingi kwa bei na fu. Napendelea sehemu ambazo ninawakika ubora wabitha na pia ninaweza kulinganisha bei kabla ya kufanya wamuzi. Pia mara nyingine napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni raisi na ninaweza kupata vitu tofauti bila kusafiri sana. So kwa jumla uwa napenda kununua sehemu zinazotua uraisi, uwakika, ubora na uduma mzuri kwa wateja.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya usasa kwenye mtazamo mpana zaidi. Historia hunionyesha makosa na mafanikio ya watu wa zamani, jambo inayonifundisha kuchukua maamuzi bora katika maisha yangu ya leo. Pia ninapenda kuona jinsi jamii, teknolojia na tamaduni zinazobadilika, kadri ya muda na hili hunifanya niheshimu sana juhuda za waliotangulia. So kwa jumla, hujifunza historia hunipa maarifa, hunijenga kifikra na hunisaidia kuwa mtu mwenye mtazamo pana na uelewa mzuri wa dunia.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi, ungekua kama huu, kwanza, kuwa na subira na uvumilifu. Kwani kila kazi na mchakato wa kujifunza na kuzoe. Usisite kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wenzako wenye uzoefu. Kwa sababu hao wanaweza kukupa mwanga ju ya njia bora za kufanya kazi. Pili, hakikisha unajenga nithamu ya kufanya kazi kwa wakati. Kuzingatia maelekezo na kushirikiana kwa heshima na timu yako. Pia jaribu kujenga uhusiano mzuri na wenzako. Kwani mahusiano mazuri ya kikazi uongeza urahisi wa kufanya kazi na kufanikisha malengo ya pamoja. Mwishowe, kumbuka kila kazi ni nafasi ya kujifunza na kukua. Hivyo, chukua kila changamoto kama fursa ya kujijenga kielimu, kiakili na kitaaluma. Kita alamu, uwe makini, uwe mwangalifu na uwe tayari kukabiliana na changamoto kwa mtazamo chanya.

Hekima kubwa ninayo jifunza maishani ni kwamba subira na juhudi ndizo funguo za mafanikio ya kweli. Nimegundua kuwa mambo mengi mazuri hayaji haraka. Bali yana hitaji muda nidhamu na kuendela kujitahidi hata pale mambo yanapokua magumu. Pia nimejifunza umuhimu kwa kuheshimu wengine na kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu. Kwa sababu kila mtu anasafari yake na changamoto zake. Kwa kiufupi, hekima yangu ni kuishi kwa subira, kufanya kazi kwa bidii na kudumisha maadili mema. Kwani, mambo haya hujenga maisha yenye amani na mafanikio ya kudumu.